La hapana mimi sigawanyi taka zangu sababu taka zangu ni zangu na hakuna haja ya kugawia wengine. Kwa hivo, naziweka mahali moja kwangu. Ili niweze kutumia nikiwa peke yangu. Na tena ama hata kama ni kutupa, nitatupa nikiwa na zikiwa kwangu. Kusambaratisha taka zangu kwa watu wengine kabisa.